Ndiyo, napenda kufa kofia kwa sababu hunilinda didhi ya juwa na baridi, na pia huongeza mtindo wangu wa mavazi. Kofia hunifanya nijisikie huru na nikiwa na kujiamini, hasa inapo lingana vizuri na mavazi ni liyo iva.

Jambo la dini lililo la muhimu kwangu ni maadili na mwenendo muema. Kwa sababu, huni ongoza kuishi kwa haki, uaminifu na heshima kwa watu wengine. Dini hunipa muongozo wa kiroho, hunisaidia kuwa na amani wa moyo na kunipa nguvu ya kukabiliyana na changamoto za maisha kwa subira na matumawini.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa inalingana na mazingira ya kazi. Kusimamia hunipa nafasi ya kuongoza, kupanga kazi na kuwahamasisha wengine kufika malengo ya pamoja. Kusimamiwa hunisaidia kupata mwongozo, maoni ya kunijenga na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Kwa mtazamo yangu, yote mawili ni muhimu katika kujenga ufanisi na maendeleo kazini.

Ndiyo, napiga kura kila inapowezekana. Kwani kura ni njia ya kuonyesha sauti yangu kushiriki katika maamuzi ya kijamii na kisiasa, na kuhakikisha kwamba maoni yangu yanaathiri maendeleo ya jamii yangu na taifa yangu kwa ujumla.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa majira ya masika. Kwa sababu unaleta hali ya hewa ninayopenda. Unaniwezesha kufanya shugli za kiasili na burudani. Na unanisaidia kupumzika kisaikolojia. Pia msimu huu unaniletea furaha kupitia matukio au sherehe zinazofanyika katika kipindi hii.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutumia muda na familia na marafiki. Tunaweza kushiriki katika chakula, keki na burudani ndogo ndogo. Pia mara nyingine, napenda kutumia siku hii kutafakari mafanikio nilio nayo. Kuweka malengo mapya na kuanza mwaka mpya wa maisha, nikiwa na motisha na furaha. Kwa njia hii, siku yangu ya kuzaliwa inakuwa mchanganyiko, wa sherehe, furaha na kujiboresha kibinafsi.

Kumbukumbu nzuri za shule ninazopenda, ni zile niliposhirikiana na marafiki zangu katika michezo, mashindano ya shule na shughuli za kikundi. Tulifurahia pamoja wakati wa mafunzo, masomo ya ushirikiano na pia sherehe za kitamaduni. Kumbukumbu hizi zimenifundisha urafiki, mshikamano wa kijamii na furaha ya kushirikiana na wengine. Jambo linalobakia kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, napenda kusikiliza ushauri wao, kujifunza kutokana na uzoefu wao, na kushirikiana nao katika shughuli za familia au jamii. Pia napenda kuonyesha heshima na upendo kwao, na mara nyingine kuwasaidia katika mahitaji yao. Mahusiano haya huniwezesha kujenga mshikamano wa familia na kuhisi usalama wa kihisia.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, uwezo wa kuongoza kwa mfano, mawasiliano bora, uvumilivu, na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kushirikisha timu katika malengo, na kutoa motisha kwa wenzake. Sifa hizi husaidia kiongozi kuunda mazingira ya ushirikiano, heshima na ufanisi katika kazi au jamii.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu huniwezesha kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi, kuonyesha hisia na mtazamo wangu na pia kushirikiana na watu walioko mbali. Video pia husaidia kuelewa maelezo magumu kwa urahisi na kufanya mawasiliano ya kikazi au ya kijamii kuwa yenye mvuto na ufanisi bora.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na mawasiliano ubora, usimamizi wa muda, ujasiri wa kufanya uamuzi, na pia ubunifu. Nguvu hizi huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wenzangu, na kuhakikisha malengo ya kazi yanatimizwa kwa ubora. Pia zinanisaidia kukabiliana na changamoto za kuongeza motisha yangu binafsi na ya timu.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni pamoja na changamoto wa ukosefu wa muda. Kazi nyingi zinazoshindwa kumalizwa kwa wakati. Ili kushughulikia changamoto hizi napanga kazi zangu kwa kipaumbele, kutumia mbinu za usimamizi wa muda na kushirikiana na wenzangu kupata suluhisho bora. Hii huniwezesha kuboresha ufanisi na kufanya kazi kwa utulivu na ubora.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni riadha, hasaa mbio za masafa ya kati na marifu. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nidhamu, uvumilivu na juhudi kubwa za wana mchezo. Pia riadha hunivutia kwa kuwa ni mchezo unaohitaji nguvu ya mwili na akili. Na huleta fahari kubwa kwa inchi wakati wana riadha wanapo fanikiwa.

Kwa kawaida ninaoga mara mbili kwa siku kuoga kunanisaidia kuwa msafi kuondoa uchovu wa mwili na pia kuniboreshea hisia zangu za kisaikolojia ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku kuhakikisha afya na ustawi wangu binafsi ni bora.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu, kama kuzungumuza na kubadilishana mawazo, kutoka pamoja kwa matembezi au chakula, kushiriki michezo au kutazama filamu, kutumia muda nao hunipa furaha, hunisaidia kupumzika na kuimarisha urafiki wetu kwa ujumla.

Ningempa mtu anayeanza kazi ushauri wakuanza kuwa mvumilivu na kujiandaa vizuri. Ni muhimu mtu kupanga muda kuelewa majukumu na kuuliza maswali pale anaposhindwa kuelewa jambo fulani. Pia ninge mshauri kujenga mahusiano mazuri na wanzake, kushirikiana kikamilifu na kutokataa tamaa mbele ya changamoto. Kwa kufanya hivi, mtu huyu anaweza kufanikisha kazi yake kwa ufanisi na kujijengea msingi mzuri wa maendeleo ya kitaaluma.

Napenda kula nyumbani sana, lakini pia napenda kula inje mara nyingine ili kufurahia mazingira mapya, kuonja vyakula tofauti na kutumia mude na marafiki. Kwa hivyo, kila chaguo lina faidi zake kulingana na mahitaji na mazingira ya wakati huo.

Nawatia wenzangu moyo kwa kuwaunga mkono pale wanapokosa hamasa, kutoa maneno ya motisha au kusherehekea mafanikio yao. Pia ninashirikiana nao kikamilifu katika majikumu, kusaidia pale wanapohitaji msaanda, na kushirikiana mawazo ili kutafuta suluhisho za changamoto. Kwa kufanya hivi, wenzangu wanajisikia kuthaminiwa na kuhamasika kufanya kazi kwa bidi zaidi.

Kwa kawaida ninakunywa takriban ya lita moja na nusu za maji kila siku. Hii huniwezesha kudumisha mwili kuwa na afya, kuondoa uchovu na kuhakikisha ngozi na viungo vyangu vinafanya kazi vizuri. Pia kukunywa maji ya kutosha husaidia katika uminaji wa chakula na kuimarisha nishati ya mwili kwa ujumla.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika na kutumia muda na familia au marafiki. Ninaweza kusoma vitabu vyangu au kusikiliza mziki au pia kutazama filamu au kushiriki katika shughuli za nyumbani kama kupika au kupanga nyumba. Pia mara nyingine napenda kufanya mazoezi au kutafakari kuhusu siku yangu ili kujiandaa kwa kesho. Hii huniwezesha kuwa na akili tulivu, nishati nzuri na furaha nyumbani.

Mara nyingi, napenda kutumia programu kama Microsoft Word, WhatsApp au Google Meet kwa sababu zinanisaidia katika kazi zangu za kila siku, mawasiliano na kupanga taarifa. Programu hizi huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikiana na wengine kwa urahisi na kufanikisha shughuli za kitaaluma au za kibinafsi kwa haraka.